Ninapohisi uthaifu kazini huwa nafanya mazoezi madogo kila siku hatua kwa hatua kwa kutumia nguvu zangu na kuomba msaada iwapo nimelemewa. Na pia kujipima tena kujiuliza ni wapi naweza boresha zaidi ama ni kipi sijafanya ili kutambua uthaifu na kuutatua.

Na kipendelea chakula chenye mafuta na kisicho na mafuta kwa sababu chakula chenye mafuta yenye afya kinasaidia kukuza kinga ya mwili na afya ya ubongo na pia chenye hakina mafuta kama matunda mboga mboga naafaka na baathi ya nyama zisizo na mafuta Inasaidia kupunguza hatari ya matatizo ya moyo na unene kupita kiasi.

Nilipenda biolojia kwa sababu ilinifundisha jinsi, seli, viungo na mifumo ya mwili inavyo fanya kazi na kunipa maarifa, muhimu ya afya na lishebora kwa hivyo niliuelewa mwili na maisha ya binadamu. Pia iliweza kunifunza jinsi wanyama mimea viumbe vindogo vinavyoishi.

Mimi huenda mahali pa ibada jumapili kila wiki na wakati wa sherehe maalumu kama krismasi pasaka au maadhimisho mengine ya kidini Pia nipatapo na fasi huwa naenda ijumaa kwa kusali na kusoma bibilia.

Naipenda ya harufu nzuri kwa sababu inatoa hisia za furaha, inaashiria usafi, inaongeza mvuto wa kijami, inaamsha kumbukumbu nzuri, inaathiri mwili na akili kwa kusaidia kupunguza mfadhaiko, kutuliza akili na kuongeza umakini.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu Kwa kuonyesha shukrani kudhamini kila mshiriki na kuimarisha mshikamano wa pamoja Kwa kufanya sherehe ndogo au mkutano wa furaha na kueka kama chakula, cha pamoja, keki au hafla ya kupongeza.

Ndio nimewahi shiriki mashindano ya sanaa kama uchoraji, kupiga picha, sanaa ya mikono, kuimba kucheza na maonyesho ya tamthilia pamoja na shindano la utunzi au mashairi.

Napenda kusafiria GPS sababu inanionyesha njia sahii ya kufika ninakoenda, inanionyesha msongamano, barabara zilizofungwa na badala za haraka. Pia ni rahisi kutumia kwenye simu au kifaha mahalumu.

Napendelea kuandika kwa kompyuta na pia wakati mwingine kwa mkono maana kuandika kwa kutumia kompyuta inanirahizishia kuhariri na kuifadhi maandiko yangu na kunisaidia kuandika haraka pamoja na kuunganisha maandiko makumbwa Pia inanisaidia kushirikisha kazi yangu mtandaoni au kuchapisha kuandika kwa kutumia mkono, hunisaidia kukumbuka na kuelewa vizuri, kuonyesha uwezo na ubunifu wa kufikiria kwa kina na pia ni njia rahisi na ya haraka haraka wakati hakuna umeme au kifaa chochote.

Kinywaji ninacho kipenda asubuhi ni chai ya tangawizi au mdalasini kwa sababu huniongeza joto na mzunguko wa damu Pia kinanisaidia kupunguza maumivu ya tumbo na pia asubuhi napenda kunywa uji wa nafaka na maziwa ya moto kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na matunda, Juisi ya matunda.

Ndiyo, kwa sababu naweza kuthibiti viungo ninavyovitumia na chakula cha nyumbani ukua salama na chenye lishe bora kupika nyumbani pia uokoa pesa na uniongezea furaha na utulivu na uimarisha uhusiano kati ya familia na marafiki Ndio maana napenda kupika nyumbani.